Mwalimu wangu wa shule ya sekondari ndiye aliyenifunza jambo la muhimu katika maisha yangu. Mwalimu huyo alikuwa anatufunza kemia lakini wakati mwingine kabla hajanza kufunza kemia alikuwa anatuambia kuhusu maisha yake ya chuoni chuo kikuu. Mwalimu huyu alikuwa anatueleza kwamba katika maisha lazima ujipange uwe karibu na watu ambao mnazungumza jinsi ya kujiendeleza kimaisha. Mwalimu huyo alitueleza kwamba tunafaa tujitenge na watu wenye mazungumzo mabaya na wenye tabia zilizopotoka. Huyo ndiye mwalimu ambaye alinifunza jambo muhimu katika maisha.

Wakati mwingine, napenda mwanga mkali, wakati mwingine napenda mwanga wakati. Mwanga mkali naupenda sana sana wakati nimefua nguo zangu, na ninataka zikauke kwa haraka. Lakini mwanga wakati huwa nzuri nyakati zote. Kwa sababu aina maadhara yoyote, unaweza tembea popote bila kufilisika kukiwa na mwanga wakati, ukilinganisha na mwanga mkali ambayo ni muhimu tu unapotaka nguo zikauke haraka.

Ninapenda filamu za kupigana kama zile za China. Zinajiita kungfu filamu hizo huwa nzuri sana. Si kwa sababu ni ya kupigana, lakini huwa na mafunzo nyingi sana katika jamii. Filamu hizo za kichaina huwa na mafundisho jinsi ya kujiendeleza katika jamii na jinsi ya kuishi na wenzetu katika jamii. Nimezidi kutazama filamu hizo tangu nilipo kuwa mdogo na mimi mwenye wa sijawai kushiriki kwa vita kwa sababu ya kutazama hiyo filamu. Hiyo inamaanisha kwamba mimi huitazama ili kujua jinsi ya kuishi na watu kwenye jamii. Ukitazama filamu hizo, utapata elimu kwamba hiyo kumfu siyo ya kujifunza kupigana na watu ila ni ya kujifunza kurespect kuheshimu watu unaokutuna nao na kujua kuishi na watu kwenye jamii.